Je, wapenda kutembea kwa miguu, ndio napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu kunasaidia sana afya na kuweze kupumzika vizuri, waweza kuona mandhari ya mazingira vizuri. Na kutembea kwa njia mzuri ya kujifunza sehemu mpya na kuzungunza na wakati watu wakati natembea. Mara nyingine napenda kutembea kwa kasi kidogo kama mazoezi.

Je, ni kinywaji gani chabaridi unachokipenda? Kinywaji chabaridi ninachopenda sana ni juisi ya matunda, hasa ile ya machungwa au parachichi. Juisi hizi hunifanya nijisikie nikiwa na baridi na nikiwa na nguvu. Wasaa wakati wajoto au baada ni mefanya kazi zangu ngumu. Pia napenda waji yenye baridi kidogo ya natolewa moja kwa moja kutoka kwenye friji. Kwasababu usaidia sana kunipa msisimuko na kuondoa kiu haraka.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Napenda sanaa ya aina ya uchoraji na michoro. Sanaa hii hufungua njia ya kuonyesha hisia mawazo yangu na pia ubunifu kwa njia ya rangi ya maumbo. Pia napenda sana sanaa za kisasa kwa sababu.

Je unapenda mikutano ya aina gani napenda mikutano ambayo ni yenye mpangilio mzuri yenye malengo wazi na inafanyika kwa ufanisi bila kupoteza muda mwingi wa watu. Mikutano hii, iwe na agenda iliopangwa kabla. Ama ambapo, kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni na kuchangia. Pia napenda mikutano midogo yenye watu wa chache kwa sababu hufanya mazungumzo kuwa ya kina sana na ya urahisi. Pia kuelewa kila upande.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka inje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kathaa sija soma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kwenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nita tayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu ya moto.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

Kazini kuna msongo sana leo, kila mtu anatembea huku na huko, kuna tatizo la tara kimu katika mfumo wetu, wote tunajaribu kutatua lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano, nini kinaendelea, najibu pole, sijui zaidi. Nina itaji muda wa kufikiria, lakini msizitizo wanaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani ninywe maji. Labda akili itakua wazi baadaye. Niombe wenzangu anisaidie kuangalia. Kazi za watu wawili ni haraka zaidi. Natumaini kesho mambo yatakua bora. Leo ni siku ya changamoto tu.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

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari, na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku, nitanunua kabeji, karoti, na vitunguu. Nyama kwa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto, nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe, yaposokoni sasa. Je nina pesa za kutosha. Hesabu ni hesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Ina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi, programu ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinafaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya benki ni lazima nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda kukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vitu tu vilivyo kwenye orotha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa, pia nisome maoni ya watu walio kwisha kununua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitajihathari.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Jee, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Siskize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.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

Wenzangu wa kazini ni watu wa aina mbali mbali, kuna wale wanaongea sana, wengine ni wakimia, mimi napenda kuwa katikati, siongei sana lakini siwe mbali, kuna mmoja aneaniuliza maswali mingi sana, wakati mwingine ni namchoka, lakini naelewa ye ni mtu mpya, anajifunza tuu. Lazima niwe na subira. Kuna muingine tunafanya kazi vizuri pamoja. Anifahamu bila kusema. Iyo ni ushirikiano mzuri. Tutakamilisha miradi kwa haraka. Ofisini kuna vikundi vya watu lakini mimi siijiungi sana. Napenda kufanya kazi yangu na kurudi nyumbani. Mausiano mazuri ya kazi ni muhimu lakini kila mtu ni tofauti.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi, saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie, ndiyo, imewekwa vizuri. Itazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena lala salama moyo wangu usiku mwema.

Jioni hii, nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga, au nisikilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo, kuna mchezo wa mpira kesho. Inapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za kaltuni, wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja, alafu watoto walale. Baadae nitakuwa na muda wangu, niangalie filamu yangu. Ina filamu kathaa sijasoma badu. Nadhani usiku huu, tutafurahia burudani nyumbani. Nivizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Ni mepokea mia moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni mtangazo tu. Sio muhimu. Itazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitajuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza. Ni tajibu moja kwa moja, zingine ni taazimia kwa baadaye, ni nahitaji mfumo bora wakusimamia barua. Labda ni tatengeneza folder, ni pange kwa aina. Barua zilizobaki ni ngeweza kutuma jibu moja kwa moja kwa wote. Kazi hii inachukua mudamwingi sana. Nadhani saambili kila siku ni kwa barua pepe tu.